Naeza kuishi siku moja bila teknolojia na ningelifraia jambo hilo Kwa siku hiyo ningrpanga shuguli za kima adamu kusoma kitabu ilitokipata muda mfupi uliopita kutembea kwa miguu hadi bustani kuandika mawazo yangu kwenye daftari au kuzungumza ana kwa ana na rafiki au mwanafamilia Ningetumia muda kufikiri bila usumbufu, wa arifa na kuwa na utulivu wa akili.

Chakula ninachopenda kula jioni ni wali na mboga pamoja na kipande, cha kuku au samaki. Napenda mlo huu kwa sababu ni mwepesi, lakini bado unanishibisha vizuri. Baada ya siku ndefu, wali hunipa nguvu, wakati mboga hunisaidia kupata virutubishe muhimu kwa afya. Jioni sipendi kula chakula kizito sana. Hivyo, mchanganyiko huo hunifanya nijisikie vizuri bila usumbufu. Pia, chakula hiki ni rahisi kuandaa nyumbani na hunipa ladha. Ninaipenda. Hasa nikiongezea viungo kidogo vinaongeza harufu na ladha nzuri.

Mimi, ujianda kwa mkutano kwa kupanga mambo yangu, mapema na kuelewa lengo la mkutano huo. Kwanza, usoma agenda ya au mada zitakazo jadiliwa ilinijue kinachotarajiwa. Kisha, huwanda mawazo yangu, hoja, au mapendekezo ambayo naweza kuchangia. Ikiwa kuna nyaraka au tarifa muhimu, uzipitia kwa makini na kuandika nuku muhimu. Pia, huwakisha nimepanga muda wangu vizuri ili nisiwe na haraka Kwa kufanya mandalizi hayo, mimi huingia kwenye muktano nikiwa na ujasiri na umakini.

Kusoma habari mtandaoni kupitia tavuti rasmi za vyombo vya habari vinavyoaminika. Napenda kutembelea kurasa za magazeti au runinga ambazo zinahistoria ya kutoa taarifa sahihi na zilizodhibitishwa. Kupitia tovuti hizi naweza kupata habari za kitaifa au kimataifa kwa wakati mmoja. Pia, napenda kusoma makala za uchambuzi zinasaidia kuelewa kwa kina matukio yaliyotokea. Kusoma habari mtandoni, kunanisaidia kuwa na taarifa sahihi, kufuatilia maendeleo ya dunia na kufanya maamuzi yaliyobora kulingana na ukweli.

Hekima muhimu niliyojifunza maishani ni kwamba subira na uvumilivu vina nguvu kubwa kulikuwa haraka. Nimegundua kuwa mambo mengi mazuri huchukua muda kufanikiwa. Iwe ni masomo, kazi, au mahusiano. Nilipokuwa na haraka ya kuona matokeo mara nyingi nilikata tamaa au kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kadri nilivyojifunza kusubiri kufanya juhudi za kila siku na kuamini mchakato ndivyo nilivyoona matokeo bora yakija polepole. Lakini kwa uhakika, hekima imenisaidia kuwa mtulivu na mwenye matumaini hata nyakati ngumu.